Kabla ya kazi mimi huwa najipanga na kujiweka tayari kiakili. Mara njingi nafanya haya. Moja naangalia ratiba na majukumu ya siku pili napanga kazi kwa vipaumpele kilicho muhimu kwanza. Tatu nachukua dakika chache kujituliza na kuzingatia alafu naanza na kidogo ili nijipatia mwendo hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na makini na mpangilio mzuri.

Ninahifadhi pesa kws njia hizi moja naweka bajeti ya mapato na matumizi ya kila mwezi pili najilipa kwanza kuweka akiba kabla ya matumizi mengine. Tatu ninaweka lengo. Mfano, dharura, elimu au mradi kutumia akaunti tofauti tofauti au kikundi kisha kuweka akiba kama chama au sacco. Tano kuepuka matumizi ya ghafla isiyo ya lazima hata akiba ndogo ndogo lakini ya mara kwa mara inaleta matokeo makubwa baada ya muda.

Asubui napenda kikombe cha chai moto sio nzito sana labda chai ya maziwa ya tangawizi unisaidia ni amuke taratibu na kwanza siku nikiwa mtulivu mchana au alasiri nahamia kahawa nyepesi sio nyingi kwa ladha tu na kunipa nguvu kidogo bila kunichanganya wakati huo nachukua mapumziko mafupi nipumue alafu nirudi kazini nikiwa freshi napenda kukunywa kwenye mkahawa. Najihisi mchangamfu baada kukunywa kahawa.

Napenda vyote lakini kwa nyakati tofauti kuandika kwa mkono napenda wakati wa kutafakari au kuandika mawazo binafsi. Kuna utulivu fulani inafanya akili itulie na mawazo yatoke Taratibu. Kuandika kwa kompyuta napenda zaidi kwa sababu kwa kazi rasmi au ndefu ni haraka rahisi kuhariri na inaokoa muda.

Hivi ndiyo huwa ninavyo shirikiana na timu. Moja nawasiliana na wasikiliza wenzangu. Kwa makini ili kuelewa mawazo na maoni yao mbili nashirikisha mawazo yangu kwa uwazi bila kujaribu kuthibiti kila kitu. Tatu na husiana kwa heshima kila mtu apewe nafasi ya kuzungumza. Nne kusaidiana pale ninapo weza ili kazi iende haraka na vizuri. Tano naweka malengo ya pamoja wazi na kufuatilia maendeleo ya team sita na kabiliana na changamoto badala ya kuingia mgogoro binasi.

Wazo zuri ambalo ninalo la siku ya leo. Ni chukua dakika kumi mapema asubuhi kufanya kitu kinachokufanya uwe na amani na furaha kwa mfano moja kuandika shukurani tatu kwa mambo madogo ya maisha mbili fanya kutembea au kujinyoosha kidogo. Tatu kunywa kikombe cha chai au kahawa ukiwa mtulivu. Nne panga malengo panga lengo dogo la siku labda jambo moja tu muhimu unalotaka kufanikisha.

Napenda kucheza michezo ya kufikirisha akili. Napenda sana daftari au chess. Inafanya nifikirie hatuwa kadhaa mbele. Michezo ya maneno kama kutatua vitendawili au kujaza maneno. Michezo ya maswali yani quiz games. Kujifunza huku nikiburudika. Napenda michezo ambayo inanipa changamoto na kujifunza kitu kipya sio tu kushinda Muzika.

Nataka kufika mahali ambapo kazi yangu inaleta msaada kwa watu wengine. Ngependa kuwa mtaalamu anayeaminika anayetua tarifa sahihi na msaada msuri. Mshahuri au kiongozi anayesaidia wengine kukuwa na kufikia malengo ya hao. Kwenye kazi ya maana sio tu kupata kipato bali mchango chanya kwa jamii nikiandelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila hatua.

Asubuhi napendelea kula vitu rahisi vyenye nguvu na vinavyonipa ni shate ya kuanza siku, kawaida napendelea chakula cha nafaka kama uji au maharagwe madogo. Mayai kwa sababu yana nguvu na hunipa lishe ya kutosha. Tunda kama ndizi au machungwa kikombe cha chai au kahawa hunisaidia kuamka na kuanza siku nikiwa mtulivu.

Filamu ambayo niliowai ipenda ni the pursuit of happiness. Naipenda kwa sababu moja inaonyesha uvumilivu na kutokata tama hata maisha yanapokuwa magumu. Pili inafundisha kwamba jitihada na imani binafsi inaweza kubadilisha hatima. Tatu, uhusiano wa mzazi na mtoto unawonyeshwa kwa isia sana na kwa ukweli. Nne, ni filamu inaewa hamasisha bila kupamba mambo kupita kiasi. Niliwona filamu huu mwaka jana. Tadangu ndiye aliyaleta hamu ya filamu hii. Ningetaka kuliona filamu hii tena kwa pili.

Ndio mara nyingine napenda kuivaa miwani hasa kwa sababu moja inasaidia kulinda macho wakati wa kazi ya kompyuta au jua kali pili ni mtindo inatoa sura tofauti kidogo na inayo inaongeza heshima. Tatu wakati mwngine ni kwa udhibitisho wa kuona vizuri kama kusoma au kuzingatia maelezo madogo.

Wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yafuatayo moja kukaa kivulini au pakiwa chini ya mti na kunywa kikombe cha maji au chai baridi mbili kutembea kidogo kinyume cha jua kali labda asubuhi mapema au jioni tatu kusoma kitabu au kusikiliza mziki mahali penye kivuli nne kunywa maji ya kutosha ili kuepuka kizunguzungu. Tano, wakati mwingine kuenda pwani au kando ya bwawa ili jua kali lisikoweza kuwa tatizo kubwa.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kama yafuatayo moja kutembea au kukimbia kwa dakika kumi na tano au ishirini. Ilikuamuka na kuongoza Nishati. Mchana kujinyoosha au kufanya mashughuli nyepesi ya kupunguza mafadhaiko pale kazini. Jioni mazoezi ya mwili kidogo kama yoga squat au pusher up. Mimi hufanya mazoezi mara tatu au tano kwa wiki. Huwa na jihisi mwepesi na mchangamufu baada ya mazoezi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba moja. Jiamini, jipe muda, maisha si mashindano. Kila mtu ana safari yake, usijilinganishe kupita kiasi na wengine. Badala yake jifunze kutokana na makosa yako na uendelee mbele hatua kwa hatua. Pili, usiogope kuuuliza maswali, kuomba msaada si udhaifu ni hekima. Tatu, jitunze kiafya na kiakili. Hakuna mafanikio yenye maana bila afya njema. Nne kuwa mkweli na mwenye wema kwa wengine na we mwenyewe. Wema hurudi mara nyingi bila utarajio.

Kazi ninayothamini zaidi ni ile inayobadilisha maisha ya watu kwa njia chanya inaeza kuwa mwalimu, daktari, mhandisi wa maji au hata mtu anayetoa msaada kisaikolojia. Kwa maana kazi hiyo inaleta tofauti halisi kwa wengine ikiwasaidia kuishi vizuri sifa ninazozithamini katika kazi hiyo ni moja, uadilifu kufanya kila kitu kwa uweledi na kwa moyo mwema mbili jitihada na uvumilivu kusonga mbele ata changamoto zikiwa kubwa. Tatu kujali wengine kuona thamani ya kila mtu anayehusika.

Ndio napenda sana kuangalia nyota kuangalia nyota kunaleta utulivu fulani kunafanya ujisikie mdogo kidogo mbele ya ulimwengu lakini pia unganishwa nao siku tulivu anga likiwa wazi na kama mawazo ni kama mawazo yanapanu yanapumuwa vizuri zaidi.

Mimi hufanya mambo madogo yanayosaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi kama vile moja kusoma kitabu au makala ya hadithi au elimu mbili kusikiliza mziki nyororo au sauti tulivu tatu kuandika au kupanga mambo ya kesho labda majukumu kidogo au ndoto ya ufanikisho nne kutulia umua kwa utulivu labda kufanya mazoezi mepesi ya kupunguza msongo wa mawazo. Kifupi natengeneza hali tulivu ya akili kabla ya kulala.

Ninapendelea kunyoa ndevu kunanivutia zaidi kutokana na mwonekano safi na uliopangika lakini ukweli huu ndevu zilizotunzwa vizuri pia zina mvuto wake kabisa mwisho wa siku kinachobeba zaidi ni mtu anavyojitunza na kujiamini.

Ninaitumia zaidi kwa mambo haya moja mawasiliano. Kupiga simu whatsapp na ujumbe mfupi. Pili kupata taarifa kusoma habari kujifunza vitu vipya tatu kazi na kupanga ratiba kumbukumbu kuandika na kuandaa mawazo na burudani kidogo muziki video au kusoma. Tano kuungama na watu mitandaoni.